Ndiyo, nimetembelea ziwa na pia nimetembelea mto. Katika hii nchi yetu, kuna mito mingi na pia kuna ziwa kadhaa. Kama shuleni tukiwa likizo mi huenda mara kadhaa kutembelea mito iliyo karibu na ziwa ili kujivinjari pekeake.

Bana sipendi kutumia ramani kwa sababu njia hapa nchini Kenya mingi zimetengenezwa hivi karibuni na kumbe kumanisha hazijipatikani hazionekani vizuri sasa mtu anaezapotea njia kwa hivyo kwangu kwa maoni yangu sio mzuri.

Mara mingi mimi hutumia simu yangu kwa mawasiliano. Kazi yangu inahusu kuwasiliana na watu wengi kwa hivyo mimi maramingi. Utanipata nikiwasiliana na watu ambao ninafanya kazi nao. Ambao wengi maramingi wako kwa simu kila saa.

Kinachonipa motisha mara mingi kazini ni malipo baada ya kazi ni ninayofanya. Kwa kila mtu hufurahia kupata mavuno ambayo ni kwa mfanyi biashara yote ni kuona anapata pesa ama anapata mavuno baada ya kazi aliyofanya.

Uwezo wambao ningependa sana ni kupaa. Ningependa kujipata mahali. Si kutembea inachosha sana na ningependa kusafiri kwa haraka ili penye ninataka kufika ninafika kwa haraka. Pia ingenirahisisha nipunguze hela ninazotumia kimaisha.

Kazi ninayochukia sana nyumbani ni ya kuosha vyombo. Kupika kwangu inakuwa ni rahisi lakini baada ya kukula mimi nasikianga ninakuwa na uvivu mwingi kwa hivyo kuosha vyombo nasikia kama niko na uchovu mwingi na sipendi hiyo kazi kuifanya mara mingi.

Huwa inategemea kama niko na haraka ama sina haraka lakini chakula cha haraka huwa nina mara mingi hukula wakati niko kazini na niko na nafasi kidogo ama masaa kidogo nimepewa ya kupumzika. Sasa sina wakati wa kutengeneza chakula kwa hivyo mimi hufikiria wacha nikule hiyo chakula ya haraka.

Kuongea inakua rahisi sana kuliko kuandika. Kwani kuandika inachukua muda. Pia unahitaji vitabu ama kalamu. Ambao pia zinahitaji ununue kumaanisha utatumia pesa. Lakini kama ni kuongea hiyo inakua ni bure. Hautumii kitu yoyote ama hufai kununua kitu chochote.

Mwalimu ambaye ninakumbuka sana wa shuleni, alikuwa anatufunza hesabu, alikuwa naitwa Mr. Mwangi, nilimpenda sana kwani alichukua muda wake hadi aidha alipenda kuchukua muda wake pole pole na hakukua na haraka, hili ilitufanya sisi tuwelewe kabisa.

Timu ninalipenda humu nchini ni timu yatu ya taifa la Kenya ambayo ni naitwa Harambe Stars. Ikona wachezaji wanao kutoka kutoka vijiji tofauti tofauti. Na ambayo imekuwa inafanya vizuri sana kwa kucheza na nchi zingine. Sahii ambayo imetuma tukuwe namba tisa uwanjani.

Mimi hupenda kuvaa viatu vilivyo wazi yani hazijafungika kabisa. Zinanisaidia kuwa nina unaweza unapumua hewa vizuri. Na unasikia sio mzito na ambazo zinasaidia unapo tembea unasikia ukiwa sawa sawa bila shida mingi kama hizo zingine.

Mara mingi mimi hutumia kompyuta yangu kuingia mitandaoni ambapo ninaweza kufanya kazi yangu ya mtandao ama ninaweza kuongea na jamii au marafiki walio ambao tunafanya kazi nao ama ni marafiki tu na inatusaidia kukaa tunajualiania hali.

Mimi ninavaa saa hii inanisaidia maramingi kwani ninapo toka inje na niko mbali na nyumbani. Inanisaidia kujua ni wakati gani ninafaa kufanya kitu fulani ama kazi fulani ambayo inanifanya niharakishe masaa yangu ya kufanya kenye ninafanya.

Wiki yangu ya kazi inaanza juma tatu ambapo ninaanza kazi zenye nimekuwa nilikuwa kama sijamaliza hiyo wiki iliopita ninaanza kufanya hiyo kazi kwanza alafu kutoka hapo sasa ninaanza zenye zenye hiyo wiki zinafaa zimalizike ambayo zinafaa zimalizike ikifika alamisi.

Kazi ninaithamini zaidi ni ya kufunza, wanafunzi ama watu walio chini yangu katika kazini. Hii inanisaidia motisha kwenye ninaona kuwa ninahakikisha kuwainua ama kuwafanya waweze kuelewa na kuweza kujikimu kimaisha wanapofanya kazi yao.

Mwisho wa mwaka sisi huenda nje na marafiki. Kujifurahisha mara mingi tunaenda aidha kanisani ama tunaenda mahali nje na nyumbani hadi tunangoja saa sita usiku ifike ambapo tunasherekea pamoja kwa vinywaji na chakula.

Juu mimi hufanya kazi mtandaoni, mimi hupata barua pepe mara mingi kwa hivyo kwa siku kila saa mi nakuwa nikiangalia juu mara mingi huwa ninapokea hizo barua mara mingi na kwa hivo kila saa lazima niangalie kama kuna zenye zimeingia ili nieze kujua kama kunazo zenye nahitaji kufanya.

Mi upenda kuenda madukani mwisho wa wiki. Juu hiyo wakati sina kazi mingi na hiyo wakati maduka mingi zimefunguliwa. Na nikona masaa mingi ya kufanya yenye sina kazi. Kwa hivo mi huenda kuununua vitu za chako. Zenye ninahitaji kutumia katikati ya wiki. Na hiyo wakati sina kitu kinanisumbua akili ama kazi yenye ninafaa kuifanya ispokuwa tu kwenda nje.

Nishai nunuwa tikiti za tukio fulani ambazo mingi zinakuwa ni wakati wa msimu wa mpira juu mimi upenda kuenda nje kuona mpira. Isipokuwa mara mingi kwanza kunapo kuwa na mpira kama dunia mimi ujipata nanunuwa tikiti ili niweze kuiona. Mimi mwenyewe ana kwa ana na hiyo wakati ndio ninaenda inje kuiona.

Mimi huenda kwenda kuona sinema kama mara mbili ama mara tatu kwa wiki. Mara mingi zinakuwa ni mwisho wa wiki ama nikiwa na mpenzi wangu. Kumaanisha kama Saturday na Sunday mimi hujipata niko ninaenda ambapo nina ama tukiwa na marafiki zangu. Tunaenda kujivinjari pekeake.

Mimi kama mwafrika, mimi hupenda kula ugali sana, ambacho ndicho chakula. Ni kinacho tumika sana hapa nchini. Pia tuko na shamba la maindi ambapo tunapanda mahindi ambayo ndiyo inatumika kutengeneza unga na kwa hivyo inapatikana kwa wingi hapa mjini na ambayo ndio chakula muhimu sana.

Asubuhi niliamuka, nikanawa uso, nikaenda jikoni kutayarisha chai, baada ya kunywa chai nikatoka, nikaenda shambani, nikaangalia venye mimea zenye nilipanda venye zinaendelea, baadae nikarudi kwa nyumba, nikaoga, sasa naelekea mjini.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi sana ni chai ama kahawa. Hii inanipa motisha kwa siku kila asubuhi ninapoamka. Na inanipatia nguvu ya kuweza kunga'nga'na. Kuna zile kazi ambazo ninazo takikana kufanya mchana ambapo pia zinanisaidia kuchangamka kazini.

Nchi ninayopen ningependa sana kutembea nchi jirani ya Tanzania. Hii ni sababu wako na wanyama tofauti tofauti na pia wako na milima kama milima kilimanjaro. Na pia wanyama kama simba nyati ambazo pia zina ngependa sana kuziona kwani huku nchini ziko chache.

Wakati mwingi mwenye sina kazi inakuanga ni wakati wa disemba ambapo kampuni yetu huwa inakuanga imefunga na wanapea watu ruhusa waende likizo. Kumaanisha hiyo wakati niko na muda mrefu wa kufanya vitu zangu ambazo sina kazi ambazo saa hii huwa ninarudi nyumbani kusalimia wazazi.

Lugha yenye ningetamani sana kujifunza ni kichina. Nimeona huku nchini kumekuwa na watu wa hiyo kabila wengi na pia wamefungua kampuni mingi sana huku nchini. Kwa hivyo ningekuwa rahisi kama ningeweza kujua kichina ningeenda kuomba kazi na ambayo ingesaidia sana ni hili kuweza kuongea nao na kufanya kazi katika hizo kampuni.

Mimi hupenda wanyama wa nyumbani kama paka mbwa ng'ombe na pia mbuzi hawa wanyama nawapenda ju huwa wanasaidia binadamu kuwapa either maziwa usalama na pia hawana fujo na haezi leta hasara nyumbani.

Ninapokuwa na furaha nyumbani mara mingi mimi hufurahia kusikiliza muziki ama kuona na filamu. Inategemea na yenye inapatikana kwa urahisi. Lakini mara mingi mimi hupenda kuona filamu. Na filamu zile za vita ama pia kusikiliza muziki.

Maoni kutoka nje inategemea inatoka wapi ama ni nani anaye nipa hiyo maoni. Kuna wale watu ninakua nimewaheshimu kama wazazi ama wakubwa wangu. Ao nawaskiza kwa makini sana lakini kuna wengine itabidi kama marafiki ama watu wa mbali inategemea miaka yao na umaarifa wako nao.

Kitendo cha wema ninacho nishaifanya ama ninachopenda kufanya ni kutembelea mayatima au wasiojiweza kwa jamii. Hii inasaidia kuwapa motisha wanapoendelea na siku zao ama maisha yao. Ili wajue pia kwa wanapendwa na pia wanajikakamua kufanya kazi zao wakijua kuwa watu hawachukulii vibaya.

Zoea mzuri ninalolijenga ni kuwa kwa wakati na kufanya vitu kulingana na wakati maalum uliohitajika. Mimi kama tukisikizana nafaa nimalize kazi fulani kwa muda fulani, mimi huji hufanya bidii sana kuhakikisha sijachelewa na nisikosee mtu yeyote.

Ninapoaza maradi wowote wa kazi. Kwanza ninakaa chini, ninaandika kwanza kenye ninajua kuhusu huo mradi. Ninafanya kubahatisha kenye venye ile wakati itanichukua. Vifaa venye nanavyohitaji, masaa, na pia niangalie itanitumia pesa zenye nahitaji, ninaziandika chini.

Kunapo kuwa na mabadiliko kazini, kwanza huangalia venye itaathiri wenzangu na pia venye itaniathiri. Kwanza kama inaniathiri kwa vizuri, mi huweza ku na, ninaeza kubadilisha nayo vizuri, lakini kama inaniathiri kwa mabaya, huwa ninajaribu sana lakini itabidi tu una te unafanya vizuri, ikielekea ilikufurahisha tu wakubwa wetu.

Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama choma na ugali ama wali. Hii shida mimi watu wengi huku nchini nyama haipatikani kwa urahisi kwa hivo unavyo unakipata inakuwa ni vigumu na inakuwa tamu sana kwani mtu unakawia sana kabla uipate.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mazio, ya ma ya maua ambayo kama hiyo huwa inanibidi kwangu kama hapo nyumbani nimepanda maua mengi ambayo inaleta harufu yenye inafurahisha ambayo inanifanya nisikie vizuri kama sina wasiwasi.

Mimi hupenda sanaa ya waimbaji ambayo tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikienda kanisani ambapo niliekwa kwa kwaya. Na kwa hivyo tangu nikiwa mtoto nimekuwa nimependa sana sanaa ya uimbaji na mimi hupenda sana kusikiza nyimbo either kwenye radio ama kaseti zenye ninakuanga nimenunua.

Mara mingi mimi hufanya kazi na timu za zenye ziko mbali. Hii ambayo mingi kazi zenye mingi ninafanya kwani ni za mtandaoni mimi hufanya na watu walio mbali ambao inabidi tu tumesikizana tu ama huwa tunawasiliana kwenye kompyuta. Na inakuwa na wachangamoto lakini unacho unachojua unachoweza kufanya pia inakuwa rahisi.

Wakati niko na mgogoro na mtu, mimi kwanza humpa muda, kwanza atulie. Ama ninampa nafasi aeze kufikiria vizuri ama ni pia najipana nafasi nafikiria either ni mimi nimekosa ama ni yeye. Ili ambaye baadaye mimi hurudi kuongea na yeye nikijua tuko na suluhisho yenye tunaeza suluhisha nalo.

Mimi hupenda kugawanya taka zangu kulingana na kuna zenye zinaeza tumika tena na pia kuna zenye haziezi tumika tena ambazo pia zenye zinaeza tumika tena uweka kwa karatasi tofauti na huwa zinachukuliwa na kampuni huwa unaokota makaratasi na huzirudia tena zina zinafanywa upia kutumika tena.

Mara kwa mara mimi huweza huenda kanisa ambapo mimi hutoa sadaka ama kama nimeitwa mahali kuna mchango aidha ni ya shule ya mgonjwa vitu kama hizo mimi hutokea na ambapo huweza kusaidia kama ni jamii kwa mchango na huweza hiyo inanipa motisha ambayo inasaidia aidha walemavu ama wagonjwa.

Ninapoamka asubuhi kitu ya kwanza mimi huomba. Baadaye hufanya zoezi kadha kwa kadha hadi inapo kama dakika ishirini hivi. Baadaye ninaamka ninapika chai. Nikimaliza kunywa chai ninaenda kwa bafu kuoga na ninajitarisha sasa kutoka nje niende kazini.

Maramingi mimi huwana kuwanga mtandaoni na huwa ninaweza kusoma maoni ya watu. Kwani inategemea maoni kwani watu wengi kila mtu huwa na maoni yake. Lakini kwa hivyo mimi kabla hupenda kusikiza maoni ya watu kabla nifanye kitu chochote. Kwani kunao wenye wakona maono mazuri na pia kunao wa maono mabaya. Nikisikiza maoni sasa ninaamua kenye nitafanya.

Nikiwa shule sisi tulikuwa tunaenda maonyesho ya sanaa. Kwani katika hii nchi yetu kila mwisho wa mwaka lazima ufanye mtihani ambapo mingi juu inakuanga inahusu sanaa. Wengi tulikuwa tunapelekwa sanaa iliweze kuelewa nini inahusu nini. Na ambao maramingi huwa inaheleto wa mtihani mwisho wa mwaka.

Ndiyo, mimi hupenda kupika, kwani mimi huona kupika ni rahisi, na pia inapunguza ile pesa ninatumia. Kwenye wenye, kama ingekua unaenda kwa hoteli, hoteli unalipishwa pesa mingi na chakula ni kidogo, ambapo huwezi shiba na ambacho hujui usafi wake venye unavyo. Kwa hivyo, mimi hupenda sana kujipikia chakula chenye naweza kushiba.

Mimi hupenda wakati wa mvua. Hii inanisaidia sana kwani na mimi huenda shambani. Msimu wa mvua ambapo huwa tunapanda asubui kabla kunyeshe na jioni mvua inapo nyesha husaidia sana. Kenye tumepanda inaeza kumea vizuri. Na ambayo hicho chakula kinasaidia baadaye wakati msimu wa mvua umeisha na hatuna chakula.

Ndio mimi hupenda kuogelea ambapo lakini mimi hupenda sana kwenda kwa mto. Penye ninaishi mto imepita karibu na ambapo sisi huenda kujivinjari ama kutembea tembea na tukienda hapo karibu na mto huwa tunaenda kuogelea na marafiki. Tukipoteza wakati na tukingoja masaa ipite.

Mimi huchaji kifaa changu, ambacho mara mingi ni simu mara tatu kwa siku. Hii nakuwa ni sababu me mara mingi sana niko mtandaoni na ambapo simu yangu inatumia moto mingi sana. Kwa hivyo mimi huchaji simu asubuhi weka saa saba na jioni.

Ndiyo, katika bustani yangu, huwa ninakuwa nimepanda mboga kadhaa wa kadha, kama sukuma wiki, kabiji, nimeeka pilipili. Hii inanisaidia sana kwani napunguza ile pesa ninaenda sokoni nayo, na pia huwa ninaeza kukula chakula cha safi ambacho mimi mwenye nimejipandia na ninajua kenye kimetumika kupanda hiyo chakula.

Ule mkate ninaopenda, napenda super loaf. Hiyo mkate ninaupenda kwani unashibisha sana na ni mwololo. Na hauna mafuta mingi ambayo yanaweza niharibikia mwili. Na unapatikana karibu kwa maduka yote yenye iko karibu kwa bei nafuu.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki. Inakuanga ni mpira wa volibori ambapo kama timu yetu ya Kenya ya wasichana huwa inafanya vyema vizuri sana na huweza kufika katika finali. Na mara kadhaa kama mara mbili hivi imeeza kushinda finali zote na wakaeza kuwa nambari moja.

Mafanikio yenye mi ninayo dhamini kazini sana ni kuona kuwa wale walio chini yangu ama wenye ninasimamia. Wanacho fanya kuwa wanafanya kwa ile njia inayofanya inayofaa na pia kuwa nina kazi yenye tunayo fanya ina kiki tunamalizia kwa ile wakati unaofaa na imefanyika kwa uzuri na watu customer wetu wanafurahia.

Ushauri mwenye ningependa kupatia mtu mwingine ama tuseme rafiki ni asikufe moyo. Kila saa mtu anaamka unajaribu ata usipo ukifeli. Unajaribu mara ya pili na usikufe moyo. Kwani kwa kila saa kunaye mungu anaye na kuangalia na baadaye mwishowe utakuja tu kufanikiwa kimaisha.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni Bibilia. Hii hunisaidia sana katika kwa maisha yangu kwa kila jambo ninachofanya. Kwani hunipa, hunipa morali na hunipa moyo wa kujua kuwa. Kenye ninachofanya hii duniani kitakuja wakati moja kujipa nanitaishi kwa raha.

Programu nyingi zenye mimi hutumia ni za uwandishi ambazo hutumia katika kazi yangu ambayo mara nyingi zinahitajika sana. Kazi yenye nafanya juu hii nayo ni ya mtandaoni, lazima ukuwe na hizi programu iliuweze kufanikiwa kufanya vitu kwa venye inavyo stahili.

Timu ninayofuata ni ya mpira ambayo inaitwa Manchester United. Hii inanipendeza kweli mara mingi. Huwa inaeza kufunga magoli mengi. Na huweza kukua nafasi mara mingi ya kwanza. Na pia wachezaji wake wamekomaa. Na pia ile mchezo wanacheza inafurahisha na iko na mashabiki wengi.

Wakati wa mapumziko wa mchana, mimi kwanza huenda kukula chakula. Baada ya kukula chakula, mimi hurudi kwa nyumba, ninaenda kuona. Habari venye zinavyoendelea mtandaoni, na pia kuongea na marafiki zangu mtandaoni, ili kujua je kuwajulia hali ya siku yao venye inavyoendelea.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi huwasiliana na wafanyi kazi, wafanyi kazi, ama wenye tunafanya kazi nao. Hii ina eza, lakini hatuongei mambo kuhusu kazi ni kuwajulia hali na kujua vyenye wanavyo endelea kimaisha. Ama maramingi tunaongea kuhusu mchezo wenye wamekua wakifanya kazi, hiyo na pia wenye wanaishi.

Mimi ninachokipenda sana nyumbani ni wakati wa kupika. Ama kutahari mataharisho ya kutaharisha kupika. Hiyo hunisaidia sana kwani mimi hiyo ni kitu na ambacho mimi hupenda sana. Na hujipata mara mingi jikoni. Nikitengeneza chakula ile either kwa marafiki zangu ama familia.

Hali ya hewa leo imeanza asubuhi, ilikuwa mzuri kulikuwa na mvua asubuhi. Baadaye ikifika saa mbili hivi mvua iliisha na kukakuwa jua ilichomoka na hadi wakati saa hii kumekuwa na wingu kidogo lakini jua bado imewaka vizuri. Hii imesaidia sana kwenda nje kufanya kazi zangu.

Sifa nzuri ya kiongozi mzuri ni kuwasikiliza wananchi ama, watu ambao unaongoza. Hii nasaidia sana kwani kenye unafanya. Ni kenye pia hao pia wanategemea kutoka kwako. Inafaa uwasikilize vizuri, na kuwaheshimu kwani hiyo itawasaidia sana kukuamini hili wakupe heshima.

Siku yangu ya kuzaliwa, mimi hufurahi sana kuenda nje kutembea. Ambapo pia na pia ikifika ni wakati mwingine pia hupenda kuenda nje na marafiki zangu. Tunaenda kusherehekea. Ambapo pia tunatengeneza keki, tunapika keki, tunasherehekea na marafiki zangu. Ama tunaenda densi pamoja kufurahia.

Mara mingi mimi hupenda kahawa ninapoamka asubuhi. Inasaidia kuwa kahawa huwa inanichangamsha mwili wangu. Na ambayo kama hata kama ningekuwa na usingizi natuma hiyo usingizi ipotee. Na inanipa motisha ya kufanya kazi hiyo siku nikiwa na morali na furaha.

Ndiyo mimi hupenda hadithi za ajabu sana sana. Tulizo kuwa tukipewa sana na walimu tukiwa shule na ambazo za siku hizi ni ngeni unaweza zipata kwa filamu ambazo mimi huenda sana nje kuzinunua na baadae nikiwa jioni wakati sina kazi mimi huweza kuzisikiliza na zinanisaidia kupitisha masaa.

Hapana mimi sipendi kukimbia kwani niko na jeraha kwa mguu. Hii jeraha inanifanya nisikie uchungu wakati ninavyokimbia. Nikiwa mdogo lakini kabla nipate ajari nilipenda sana kukimbia na nikiwa shule nilikuwa na tokea sana viwanjani kukimbia wakati wa jioni.

Mji wangu wakuzaliwa nilizaliwa katika mji unao unaitwa nakuru ambao ndio wapili mkubwa mji zaidi katika nchi yetu ya Kenya ukona watu karibu nusu milioni. Karibu na hiyo mji tukona ziwa inaitwa ziwa la nakuru ambapo kuna wanyama tofauti tofauti ambao wazungu hupenda kulitembelea sana.

Kile kitu kinacho nifurahia sana ni kukaa na mtoto wangu nyumbani. Ambao kwani niko na mtoto mmoja na ambaye ninampenda sana. Na kwa hivyo wakati ninapo kaa na yewa ama kukaa hapo tunapo tulia pamoja. Ninakuwa na furaha sana kujua hali yake na anavyo endelea shuleni.

Shughuli mingi zangu za weekendi huanza asubuhi ambapo mimi huamka asubuhi ninachota maji. Na ninajitayarisha kufua nguo nikimaliza kufua nguo ninakula halafu ninaenda kutembelea marafiki zangu wanaoishi mbali. Tunaenda nje kwa mchezo kucheza pamoja na kufurahia maisha.

Somo la sayansi ninalolipenda sana ni biolojia. Hii pia hunisaidia sana kwa ile kazi ninayoifanya. Na pia nikiwa shule nilipenda sana na nilikuwa ninaongeza kudarasani na niliona kwangu nikiilewa sana kuliko sayansi hizi zingine. Pia nilipenda mwalimu wa biolojia kwani alieza kutueleza kinachofunzwa kwa ufanisi.

Mimi hunyoa nywele zangu mara mbili kwa mwezi. Ama mara zingina hutegemea na venye nywele imemea haraka. Lakini pia hutegemea kama ni ndevu ama ni kichwa yote kama ni ndevu mi hunyoa kwa kila wiki mara moja.

Mimi huenda maktabani mara tano kwa wiki. Hizo ndizo siku nakuanga kwa shule na kila jioni bada ya shule. Mimi huenda maktabani kusoma ili kujitayarisha kwa mitihani. Ama kuongeza maarifa kuhusu maneno ama vitu tunavyofunza darasani.

Ndiyo, mimi huvaa miwani sababu niko na shida ya kuona kwa umbali. Na kwa hivyo, kulingana na daktari aliniambia nivae miwani ambayo hunisaidia iliniweze kuona vitu kamaziko mbali hiyo hunisaidia shuleni na wakati niko inje ninatembea.

Ndiyo, kulingana na hile kazi ninayofanya ju iko mtandaoni, mimi hulipia wi-fi ama kutumia data ya simu ili kuweza kufanya hiyo kazi. Wi-fi inalipiwa mwisho wa mwezi, maramoja kwa mwisho wa mwezi, lakini data ya simu naitumia wakati siko kwa nyumba, nyumba ambayo unisaidia kufanya kazi nisipokuwa karibu na wi-fi.

Ambayo nimejifunza maishani ni kuwa mpole na kufanya vitu kwa wakati ufao. Hii imenisaidia nisiarakishe maneno ama kufanya kazi kwa haraka nambayo inaizafanya kazi yangu ama kenya ninategemea kufanya ifanyike kwa jambo linalo stahili.

Wakati nikona wasiwasi, mimi hujifunza sana kwanza kutulia, ninapumua hewa kwa utaratibu, niweze ili niweze kupumzika na niweze kufikiria kenye nitaweza kufanya. Ambacho, kenye nitaweza kunifanya ili niweze kusaidika kutoka kwa hiyo shida yenye niko nayo.

Kini kinachofanya mazingira kuwa mzuri kazini ni mawasiliano. Kama mkiwasiliana na wenye mnafanya kazi ama wenye mnafanyia kazi, mawasiliano husaidia na kuelewana kwani sasa kila mtu anajua kenye anafaa kufanya. Na hiyo husaidia kazi kuendelea vizuri na bila wasiwasi wowote.

Ujuzi ningeweza kujifunza, ningependa sana kujifunza ni kutengeneza gari. Ingenisaidia sana kwani lile gari ninalotumia mara mingi huwa ikiharibika inabidi nimeita fundi. Na ye huwa na lazima utamalipa pesa mingi na kama lakini kama ningekuwa na hiyo ujuzi singekuwa nalipa hizo pesa.

Kenye ningependa sana kujifunza kipya ni kutumia teknolojia mpya yenye inajiita AI. Hii inasaidia sana katika maishani kwani penye tunaelekea kila kitu inatumia AI kufanya kazi. Na sasa hizo hiyo kazi bila AI huwezi jua venye kazi itafanyika.

Mchezo ninayopenda kucheza sana ni wa voliboli. Mbao kila siku tunapatana saa kumi viwanjani na marafiki zangu ambapo tumetengeneza timu yetu ambao huwa tunacheza na timu zingine kutoka nje ambao inatusaidia sana kwani tukishinda timu zingine tunaweza kulipwa na kujisaidia.

Kila ya asubuhi ninapo amka kitu cha kawanza nafanya ni kuomba. Baade nina anza kuvaa mi nafanya mazoezi kidogo kama dakika ishirini hivi. Mimi hupia baadae huenda kupika chai. Na nipo ninapo maliza kukunywa chai mi huoga. Na kujitarisha sasa kuenda kazini ikifika saa moja hivi ya asubuhi.

Kenye naeza ambia mtu mwenye anaanza kazi mpya niyakuwa mvumilivu na asikue na haraka ya kupata pesa. Kazi kama ni mpya kwanza lazima mtu angoje kwanza ili ajue penye na vitu zinatoka penye wateja wake. Na kwa hivo wa asikue na haraka sana kwa hivo lazima inachukua muda kabla ishike kasi.

Ule ustadi, muhimu kwa kazi yetu ni uvumilivu na kuwa mpole. Sababu ile kazi nafanya ni mtandaoni naongea na watu wengi na hauwezi jua mtu venye ako. Kwa hivyo itabaki kwanza ukuwe mpole ndio uweze kuelewa. Mtu na ukuwe mpole unampa wakati kujieleza yenye mwenyewe ndio uweze kujua shida yake.

Tabia ya watu inayo ni chukiza sana ni wizi. Ukipata mtu anakuibia kitu chenye umefanyia kazi kwa bidii, alafu mtu achukuwe, inaniuma sana kwani haufikiri venye huyo mtu ataweza kujisaidia bila hiyo kitu chenye umemuibia. Na haujui ile kazi amefanya na ile bidii ametumia ili, aweze kukipata kwa hivyo hiyo inaniudhi sana.

Ndiyo, mi napenda hesabu sana kwani hesabu husaidia sana kwa maisha. Kwani bila hesabu huwezi jua kenye unangiza na kenye unatoa. Mfano kwa maisha lazima kila kitu ufanye bajeti. Uwazi kwa pesa zenye unapata lazima uzifanyie hesabu ndio ujue kenye unachojiwekeza na kenye unachotumia na ujue kenye unabakisha.

Hapana, mimi sipendi kuoga na majimoto, mimi hupenda maji baridi, sana sana asubuhi kwani hunichangamsha, asubuhi na inafanya niweze kuwa makini kwa hiyo siku. Majimoto huwa nasikia kama bado usingizi haijaisha na huwa hainifanyi nichangamke. Mi hupenda majibaridi sana.

Kumbukumbu yenye nina kumbuka, ikiwa nzuri nikiwa mtotoni ni kucheza sana, ni kucheza nje kwa mvua wakati tulipo kwa tunafunga shule. Tukiwa na marafiki zangu tulipo tunangoja mvua wakati inanyesha tunatoka nje na tulipenda sana kucheza na maji. Na hiyo ni kumbukumbu za mtotoni za nina nilipenda sana.

Tukio la, muhimu sana ni iliyofanyika kwa maisha yangu ni wakati nilipopata mtoto wangu wa kwanza, ilikuwa siku yenye ilikuwa na furaha na nilikuwa nimeitegemea sana, na alipowasili hakuna kitu yenye ilinifurahisha kama hilo jambo, kuona mtoto wangu wa kwanza hii duniani.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalamu wa vidole sana sana katika kuweka kwa mlango wangu wa kuingia kwa nyumba au kwa simu yangu, sana sana kwa simu yangu ndiyo ili mtu yote anapo jaribu kutumia simu yangu lazima atumie, haezi tumia bila ruhusa yangu, kwa hivo bila vidole yeye hawezi fungua simu yangu.

Maendeleo yenye ningepende sana kuona kwa jamii ni kuwa kila mtoto amepata elimu ya bure na kila mtoto anaenda shule bila taabu yeyote. Hii ingeeza kuseidia nchi yetu ya Kenya sababu watu wa usaka bila bila elimu hakuna mahali nchi inaenda na vijana wengi wamekosa hiyo elimu ndio maana hakuna kazi mingi.

Mwandishi mwenye napenda sana anaitwa anaitwa James Thiong'o aliandika vitabu vya kiswahili ambavyo tulikuwa tunatumia shule na ambazo tulitahiniwa nazo. Hana mauthi mengi na ako na mawaidha mengi ya mnasaidia kimaisha kwa kina kwa kila siku inavyoindelea.

Ndiyo mimi hutumia video kwa mawasiliano katika mitandao ya jamii. Hii inakuwa ni wakati kama tuko na mkutano na tunahitaji kuongea zaidi ya watu wawili. Kwa hivo tunawasiliana kwa video mtandaoni na pia huku nikiongelesha marafiki.

Mimi uenda mahali kwa ibada mara mbili kwa wiki. Iyo ni juma tano na pia jumapili. Jumapili ndio siku ya kila mtu anapoenda kanisani, tunaenda kuabudu. Na pia jumatano, iyo ni wakati wa vijana. Tuko na wakati wa vijana, tunaenda kanisani.

Kipindi ninachokipenda sana kwa televisheni ni 'sauti ya mkulima'. Hii inasaidia sana kunipa maelezo ya venye nitasaidika na kupanda. Na ili niweze kutengeneza shambala langu liwe vyema. Na litoe mazao mengi kuliko ya watu wengine ambao hawafuatilii hizo vipindi.

Mimi mara mingi wikendi mimi huenda nje na marafiki ambapo sisi huenda kuna kuogelea ama tunaenda nje kucheza mpira badaye masaa ya jioni mimi hupenda kuenda densi katika vilabu zenye ziko karibu na nyumbani na tunapenda sana kuwa na marafiki.

Malengo yangu mingi kwa kazi ni kuhakikisha kuwa. Ninacho anza, ninakua, ninamaliza kwa ile wakati unaofa. Hii nasaidia kuwa wateja, wanaeza ku wana pata kukuamini. Na pia wanaeza wanakuletea kazi mingi kwani wana ku amini sana kwa kufanya kazi kwa wakati ufaao bila kuwa chelewesha.

Mimi kenye ninafanya ili kupunguza matumizi ya plastiki. Mimi huhakikisha kwamba ninapoenda sokoni mimi hubeba bagi zenye hazitumiki plastiki ili kununua vyombo ama kubebea vitu. Pia nyumbani huwa ninapack vitu na vitu zisipotumia plastiki.

Ndiyo mimi hupenda chakula kitamu sana sana mimi hupenda chakula ambacho mimi mwenye hujipikia. Hii inasaidia sana kwani ninajua venye kila kitu chenye ninapenda. Na kiwango chenye naweza kujipimia ili kuweza kuongeza utamu wa chakula chenye ninaweza kupika.

Mzazi wangu ndiyo mfanya biashara mkuu ninayejua. Kwani yeye kazi zake anaweza kuzipanga kitaalamu. Yeye kazi yake anaweza kujisaidia vizuri na unaona venye anavyofanya na kusaidia watu wengine kuwa anapenda biashara yake vizuri sana.

Ndiyo, mimi nishawai kulima na bado pia ninalima hata wakati huu kwani niko na shamba ndogo ambapo mimi huwa nina kuanga nina, ninalima vitu kama sukuma, matunda, mboga, pilipili ambazo mimi hutumia kwa nyumba na zinazo baki mimi huzia wa, majirani.

Sherehe yenye mimi huwa inanipendeza sana ni ile ya krismasi. Hii ni wakati ambapo watoto wamefunga shule na fami watu wengi hawako kazi. Sisi hukutana nyumbani kama familia ambapo tunakuwa na sherehe kubwa. Na ambapo tunajua tunajuliana hali venye kimaisha ya kila mtu inavyoendelea.

Mimi kinachonifanya nicheke sana ni filamu za machekesho ambazo mimi hupenda kuziona sana wakati sina kitu ya kufanya ama wakati nikitokea kazi jioni. Na nimepumzika na huwa zinanifurahisha sana na kufanya akili yangu ipumzike na ninafurahia.

Rangi yenye mi hupenda ambayo pia nimepaka kwa nyumba kwa kwangu ni rangi nyeupe. Hii husaidia sana kuongeza mwangaza katika nyumba na unafanya kila kitu ionekana ikiwa sawa sawa. Pia inafanya nyumba ionekana ikiwa safi na bila giza mingi na watu wanafurahia sana.

Kazi zangu za reporti za kazi mimi huzianda kila weekend mwisho wa wiki wakati siko wa siko na kazi mingi hiyo ndiyo wakati ninaziandika ambazo zina aidha mwisho ile kazi nimekuwa nikifanya hiyo wiki yote. Na yenye ninapanga kufanya hiyo wiki ijayo na inapatia wakati mzuri ndio kazi inakuwa rahisi.

Ndiyo, wakati nikiwa mdogo, wakati hatukuwa tuna hii mambo ya teknolojia hii ya wakati tuliishi bila kutumia vyombo vya teknolojia. Lakini siku hizi imekuwa ni ngumu kwani kila mahali siku hizi teknolojia inatumika either ni kazini ama nyumbani na kila kitu ni teknolojia mawasiliano, mara mingi ndiyo hutumika sana.

Ndiyo mimi napenda kupanda milima sababu kwenye ninaishi kuna milima kadhaa na hiyo inanipatia wakati mzuri wa kufikiria. Ninapo enda nje na huwa ninapanda milima na marafiki zangu kizungumza maneno ya siku kwa siku venye inavyoenda na inakuwa wakati mzuri sana wa ku pumzika.

Chakula chenye cha kigeni chenye nishaijaribu ni samaki. Kwenye ninaishi samaki hawapatikani kwa hivyo samaki kupatikana katika area zetu inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo nilipata nafasi ni kukula samaki na ilipendeza sana vyenye inavyoonja.

Ndiyo, ninapenda mvua kwani inasaidia sana katika kazi zangu za ukulima. Ambapo, bila maji mimea haiezi, haiezi heza kukua vizuri. Kwa hivyo wakati wa mvua inakuwa ni vizuri sana, inaweza kupanda na mimea inafanya vizuri sana na inatupa chakula za kila siku.

Siku hizi kusoma gazeti imekuwa ni ngumu sana kwani siku hizi mambo mingi na unaeza yenye unaeza soma kwa gazeti unayapata kwa mtandaoni. Kwa hivyo kununua gazeti ambaye iko na gharama kubwa kushinda mtandaoni unaona tu ni vizuri uangalie habari kwa mtandao badala kununua gazeti pesa mingi.

Ala mimi sipendi kuchelea mimi hupenda kufanya kazi yangu na mwelekeo. Kwa hivyo kama kuna kitu tumeambiana tukutane ama ni mkutano. Mimi huhakikisha kuwa ninafika mbele kama dakika tano ama dakika kumi mbele nisieze kuchelewesha mtu. Ama nisikosee mtu kwa mpangilio wake.

Ndiyo samaki ninaipenda sana kwani ni chakula yenye sijalelewa nayo na nimekuja kuipata nikiwa mtu mzima na nyama yake haina haina haina madhara mingi kuliko hiyo nyama zingine. Na pia iko na utamu na kwa hivyo ninaipenda sana na kila wakati nikipata nafasi naikula.

Ndiyo, ninawafahamu majirani wengi kwani kijiji kenye ninaishi, kenye ninaishi kuna watu wachache na huwa tunakutana maramingi kwa mikutano kanisani na kwa hivyo tunajuana kwa undani na pia tunashiriki kwa vitu mingi kwa pamoja.

Ndiyo nishaiona bahari ambalo ni bahari la hindi na nimeenda mara kadhaa juu mara mingi ni wakati wa disemba tukiwa likizo. Mimi hufurahia sana kuenda kuogelea. Na kwa hivyo mimi huenda mombasa ambapo ndiyo huwa na mara mingi ninakuwa wakati wa disemba.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya maua na hiyo ndiyo imefanya mimi kupanda maua mingi sana katika mahali ninaapoishi. Hiyo maua hunisaidia sana kwani nirembo na pia hiyo harufu inayotoa ni ya kunisaidia sana ninasikia vizuri na hunifurahisha sana.

Mimi habari mingi huzipata kwa mtandaoni kwani kila saa ama mara mingi sana kwa siku mimi huingia sana mtandaoni na ambapo hapo ndiyo kuna habari mingi wakati zinapo tokea utazipata haraka sana. Pia mara mingi unaingia kwa mtandaoni utapata kutoka kwa marafiki zako wanaeza kukueleza venye kunaendelea.

Hapana sipendi kuvaa vipuri. Kulingana na dini na kitamaduni ya waafrika mwanaume hafai kuvaa vitu mingi sana za kujirembesha kama mwanamke. Kwa hivyo vitu mingi kama vipuri ama bango vitu kama hizo. Kama mwanaume wa kiafrika mimi huwa sizivai sana sana.

Mafunzo yenye, ningependa sana kupata kazini mambo kuhusu teknolojia na venye inavyoendelea kuongezeka. Kwa hii, saa hii teknolojia inafanya kazi mingi na ambayo ina bila hiyo mambo mingi itabaki umebaki nyuma. Kwa hivo teknolojia husaidia sana venye kuelezea venye dunia inavyoendelea na mambo mapya yanayotokea.

Uzoefu wenye nimewahi umenishangaza sana na nimeweza kupotea ni kuweza kutumia teknolojia, kufanya kazi bila mimi kuwa hapo ama kuwa karibu na hiyo kazi. Imenisaidia sana kwani ninafanya kazi hadi zenye ziko inchi, zenye yenye iko mbali na mimi na hiyo imeweza kunisaidia sana kuongeza maarifa yangu.

Jukumu ninalolipenda sana zaidi kazini ni kusimamia watu na kuwaelekeza venye wanavyo wataweza kufanya kazi yao mzuri. Hii inanisaidia motisha na inanipua inanisaidia sana kuona ile kazi ninayopewa ama tunayoifanya inafanya kwa ile kazi. Kwa ile venye inavyotakikana kufanya bila makosa yoyote.

Vitu ambazo mimi hupenda kununua zaidi sana ni vyakula kwani ni vitu ambazo mimi hutumia kwa kila siku na mara mingi kwa siku. Hii na inifanya mimi kuenda soko kwa hivo kila jioni ama mara kadhaa kwa wiki ili kuweza kuzinunua hizo vitu kwani bila hizo vitu hauwezi ishi.

Tathmini za kazi husaidia sana kazini, kwani husaidia kwa watu wenye mnafanya nao, kastoma wako, na pia wafanyi kazi wengine wote mnaishi kwa amani. Na heshima na kila mtu anafanya kazi anayo ifanya kwa wakati unaofaa. Bila kushinda kusimamiwa na watu wengine ama kuleta madharau.

Shuguli yangu yenye inapendezwa sana na watu ni kufanya kazi kwa bidii na pia kufanya kazi kwa wakati ufao. Mimi ukinipatia kazi na uniambie kitu tuseme kesho ikuwe imemalizika, nitafanya bidii juu chini niakikishe kuwa kesho itakuwea imemalizika na ili nisieze kukukosea ama kukosea watu wenye wanategemea hiyo kazi.

Mimi hupiga picha mara kadhaa kwa siku ama sana sana weekend wakati wenye sina kazi mingi za kufanya. Ama pia wakati nikona familia yangu tunapoenda nje. Sana sana na ambao huwa nazieka kwa mtandaoni ili niweze lisiwaipotea ama nitakuja kuziona baadae.

Majira yenye mimi hupenda sana ni wakati wamvua. Hii wakati kuna kuwa hakuna jua kali kwa hivyo kazi hata inafanyika vizuri bila kutoa jasho. Na pia hii wakati ndio sisi hupenda kuenda kashambani kupanda na hiyo sababu maji kwa mingi na mimea inaeza kukua haraka sana na inasaidia sana kutupea chakula.

Somo nililopenda sana shuleni ilikuwa ni hesabu. Hii ilinisaidia sana maishani kwani kazi zenya ninafanya. Zinahusu hesabu na hapo ndio nilieza ku. Patakujua kufanya kazi mingi na hata kufanya bajeti yangu ya kila mwezi. Bila hesabu kwa maisha uwezi fanya kitu yoyote juu. Kila kitu inabidi ujue kuongeza na kutoa.

Mimi upenda kitanda kizuri wala siyo kigumu. Kigumu kitafanya asubuhi ya muka unasikia umechoka ama mgongo inauma. Na hiyo inafanya hiyo siku yako iniharibika kwenye huwezi fanya kazi vizuri ukiwa na maumivu ya mgongo. Kuinama inakuwa nishida kuamuka nishida. Kwa hiyo ninge kililazima ukuwa na kitanda kizuri hili uwezi kufanya kazi mchana vizuri.

Baada ya siku ndefu mimi hupenda kukaa chini ninaona sinema. Ama ninaenda jikoni kupika ambayo ni vitu vyenye mimi hutamani sana. Ama ninaweza amua kuweka muziki. Nikiwa kwa nyumba ninasikiza pole pole. Kama nimelala na pia hupenda kwenda densi.

Katika kazi yangu penye niko juu sijafika kuwa yule mtu mkubwa kwa kampuni ningependa kufika hadi nifike level ya kuwa ndio mimi ndio mkubwa zaidi kwa kazini. Juu kama sahi bado niko pale katikati na ningependa kuwa manager yule mkubwa katika hii kampuni na badaye pia niweze kufungua kampuni yangu.

Mimi malengo ya kila mwezi kazini mingi hutumia hurudisha kwenye kwa ukulima. Hii ni sababu niko na shamba kubwa ambalo linaitaji fedha mingi na ambazo sijawahi weza kumaliza kulima hilo shamba lote. Kwa hivo nikipata nafasi ama zenye ninaweka kidogo ninarudisha kwa shamba.

Mimi ninapo anza kufanya kazi kwanza nina kuanga nimeandika chini kenye ninafaa nifanye. Kwa mpangilio ndio nisieze kupitisha maingine kazi ingine kwa ingine ama kuchanganisha kazi kwa ingine kwa ingine ambayo inaezaleta hasara. Kwa hivyo lazima kwanza nikae chini nijue kenye ninafanya na niandike chini kwanza.

Njia ya usafiri kila usiku mimi hutumia matatu ambayo ni gari zenye watu wengi humu nchini wanatumia kuenda nyumbani na kazini. Hii inakuwa mzuri kwani hailipishi hela mingi na ambayo inasaidia sana unapoenda kazini kwani muko wengi na hauko peke yako.

Kenye tunapeana kipaumbele kenye nina tunatumia kazini kwa mawasiliano ni ukweli. Kuwa kila kitu wenye unafanya lazima muambiane ukweli bila kudanganyana. Na lazima kila mtu ajue kenye anafaa kufanya bila kuambiwa bila wasiwasi. Ama kuambiwa mambo ya kando kando ili ajue penye anapokosea.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yenye haina kelele, mazingira tulivu, hii inanisaidia kwa mawasiliano kwani wenye ninaongea nao wako mbali kwa hivyo mahali kuna kelele hatutaeza kuelewana. Pia mimi hupenda wakati kumetulia na pia kila mtu anaeza kusikia mwingine bila kujisumbua.

Inategemea kazi ni ya dharura kivipi na kwanza mimi huwacha hizo kazi zingine kwanza. Juu kama ni mambo nina masaa na kitu imefikiwa na inafaa ifanyike kwanza ninaachana na hizo kazi zingine kwanza nashugulika na hiyo. Hizo kazi zingine zenye zinaweza fanyika badaaye. Mi hufanyika kulingana na masaa ya kazi yenye inafaa ipatianwe.

Uzoefu wenye kazini wenye nimejifunza sana ni kufanya kazi kwa masaa yanayofaa na kufanya kazi kwa haraka. Hii imeweza kunisaidia sana kwani inafanyanga kila wakati ile kazi ninafanya inamalizika kwa wakati ufaao. Na matokeo inakuwa inangojewa inapatikana kwa urahisi na wakati ufaao.

Ndiyo mimi hupenda kusikiza radio sana juu mimi napenda muziki na kwa hivyo mimi nilinunua radio na ambayo kwa nyumba yangu maramingi kutoka asubuhi wakati niko nyumbani napenda kuisikiza sana. Ndiyo ninaeza kujua zile miziki mpya zimetokea na mambo pia kuhusu habari venye inchi inavyoendelea na huwa nasikiza kutoka kwa radio.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya sana sana kwa mtandaoni. Mambo yanavyo tokea either ni kwa hii nchi ama ni kwa nchi zingine. Mara mingi utayapata mtandaoni kwa ni inakuwa ni rahisi kufikiana. Na utaweza kuelezwa vyenye jinsi inavyo inavyo fanya na jinsi ya kufanya hivyo. Kwa hivyo mtandaoni ndio mimi hupenda sana kujifunza mambo mapya.

Ndivyo, mara mingi kwani mimi hupenda kununua vitu kutoka kwa simu kwani mimi sipendangi sana kutembea nje ama kuenda soko. Pia soko inaweza kuwa hiko mbali na kui pengine iko mtaa tofauti na kuwa hivyo unaagiza kwa simu. Na ambayo inakuwa ni raisi kwani unaletewa hadi kwa nyumba penye uko na inafanya kazi kuwe raisi bila kutembea.

Mimi upenda sana kufanya kazi usiku, juu kazi yangu ina husu ufanyia mtandaoni na usiku inakuwa ni wakati mzuri kwa ni hakuna kelele na kumetulia na unaweza fanya kazi vizuri bila wasiwasi wowote kwani naifanyia kazi nyumbani na bila kuangalia masaa yote yenye unafaa kuangalia.

Mimi hufua nguo maramoja kwa wiki na hiyo inakuwanga ni jumapili wakati ambapo mimi siendangi kazi. Na hiyo wakati ninajua watu wengi wameenda kanisa kwa hivyo kuanika nguo inakuwa ni rahisi na pia niko pekee yangu kwa nyumba hiyo inasaidia sana.

Mfumo wa simu yenye ninapendelea sana ni mfumo wa iPhone. Hii inasaidia sana kwani unaweza weka vitu mingi kwa hiyo simu iko na nafasi kubwa na inafanya kazi kwa haraka sana kuliko simu zingine. Pia inakupatia notice ya vitu zikitokea na inatumika kufanya kazi mingi kwa wakati mmoja.

Tabia ninapenda kutoka kwa watu wengine ama marafiki zangu ni ya kusaidiana. Hiyo unipendeza sana kwani ukiwa na shida unawezapigia mtu mwambie kenye unahitaji na kama ni mtu ana kama ni rafiki ama ni mtu mzuri. Hata kusaidia bila kuuliza maswali na hiyo ndio maana kuwa na urafiki mzuri.

Ndoto yangu kubwa ni kukuwa na kampuni yangu siku moja na hii niache kuandikwa na ni pia nieze kuandika watu wengi wenye nitakumanisha nitasaidia jamii na vijana wenzangu ambao wanatafuta kazi na pia kukuwa nitaeza kusimamia familia yangu vizuri na kuwapatia kila kitu wanacho hitaji.

Mafunzo mengi ya kazi yamenisaidia zaidi ni jinsi ya kutumia teknolojia. Hii menisaidia sana kwani siku hizi kila kitu kwa hii maisha. Ya lazima ukuwe na teknolojia ndio uweze kufanya maisha ikuwe rahisi. Si ka zamani wakati hatukuwa na teknolojia.

Kutoka zamani nikiwa shule, nimekua sana, ninapendelea sana kuchora. Hiyo ni kitu yenye nilipenda na huwa inanipatia furaha sana. Kuchora vitu sana kama watu, magari, vyumba. Ni kitu nilifanya tangu nikiwa shule na kitu inanipendeza sana wakati ni sina kitu ingine ya kufanya.

Tunda ambalo nalipenda zaidi sana ni maembe. Hii ni kwa sababu nimemea, nikiwa mdogo tangu, nikiwa mdogo tumekuwa tukipanda maembe nyumbani. Na pia inatengeneza juisi ambayo ni tamu zaidi na ni rahisi kutengeneza. Na pia inapatikana kila mahali.

Ndiyo mimi hutumia teknolojia ya sauti mara mingi kufanya kazi kwa kila siku mitandaoni. Juu siku hizi teknolojia imefanya kazi ikuwe rahisi unaweza ongea na watu virahisi sana. Na pia kazi unaifanya kwa sauti na pia inaweza badilishwa kuwa maagizo mengi sana kwa vitu muhimu.

Ndiyo, mimi upenda kujaribu vyakula vipya kila mahali ninapoenda. Hii inanisaidia kujua utamaduni za watu wengine, vitu wanavyo vipika na utamu wa vyakula kulingana na tofauti mahali watu wametoka. Hi hunisaidia sana kuwezesha kujuana na watu na pia kujua hali venye wanavyo ishi na matarajio yao.

Inategemea ni siku gani, siku ninazo enda kazini kama kutoka jumatatu hadi alhamisi mara mingi mimi hulala mapema. Lakini kama ni siku za wikendi wakati siku ingine siendi kazi. Mimi hukaa hadi usiku wa manane nikiona either sinema ama nasikia muziki pole pole.

Mara mingi mimi hupatana na marafiki wapya, ninapotoka nje kuenda kwa klabu, nikienda michezoni, ama wa wengine tunapatananga kwa mtandao wakati tunapoongea na watu mtandaoni, lakini mara mingi ni wakati ni wikendi ninapoenda nje.

Mimi kutoka zamani nilipenda historia ambaye ni mmoja ya vitu zenye nilifanya shuleni katika shule ya msingi kwa hivyo napendelea kujua historia ya watu ama historia ya nchi mahali imetoka. Mambo yalivyofanyika na pia husoma vitabu mingi sana za mambo ya zamani vyenye watu walikuwa wanaishi.

Muziki wenye mimi nasikiza mara mingi ni mziki ya kudansi ama mziki ya kuabudu. Mziki ya kuabudu mingi nasikiza hanga wakati wa siku za kanisa kama jumapili hivi. Na ya kudansi yo nasikiza karibu kila siku asubuhi ama wakati saa zenye sina kazi ya kufanya.

Muda mwingi wangu na familia yangu, mi mara mingi tuna ni wakati wa jioni, ambapo mara mingi tunakaa chini kuzungumza, kujuliana hali, venye mtu amekua anashinda, kama ni watoto venye wameshinda shuleni, kama ni bibi kazi yake ilikuwa aje na venye ameshinda, vitu kama hizo.

Nikiwa nyumbani pia ninapenda kufanya kazi sababu nikona shamba kidogo ambayo mimi hupanda vitu kama sukumawiki, kabeji, pili pili hoho, pili pili kwa kijumla. Na wakati niki sina kazi nikiwa nyumbani napenda kupariria pole pole ilikuwa kuhakikisha zinamea vizuri.

Mimi hupenda sana upepo, A.C inabidi sipendi mara mingi sababu inatumia stima na ambayo stima huku nchini lazima ulipie lakini kama ni upepo unajua upepo ni ya bure kwa hivo hakuna kitu unalipia na inajileta tu yenyewe bila malipo yoyote. Kwa hivo afadhai upepo kuliko A.C.

Mara mingi stima inapopotea kama ni mchana mi hutoka nje ninaenda kuzurura ama kufanya kazi ingini yenye haihitaji stima kama kulima hivi. Lakini kama ni usiku sina mambo ingine naezafanya ispokuwa either nilale ama nisome kitabu hadi ningoje stima zirudi.

Mara mingi vitisho vya mtandaoni Mi hu siingiangi mara mingi saa zenye kama sio kazi ninafanya hujaribu kuepuka sana sana nisiingie vitu zenye zitanieka kwa taabani. Na pia sipendi ku kama watu wenye hatujuani nao si hatuzungumzangi mi hutafuta tu watu kama marafiki hao tu ndio tunazungumza nao mtandaoni.

Maramingi kabla kulala mi hupika kwanza ikifika mambo jioni jioni hivi. Nikimaliza kukula, ninakaa chini, ninaeka filamu. Nikimaliza kuona filamu, ninaongelesha, ninapigia marafiki zangu na familia yangu simu. Tunaongea, tunajuliana hali kabla nilale.

Kinywaji chenye napenda sana baridi ni juisi ya matunda ambayo sana sana ninapenda ni ya maembe. Na hii ninaipenda sana wakati sana sana kuna jua. Ama wakati wenye sina kazi, ninakaa chini, ninaunda, ninakunywa.

Wakati wa likizo ama wakati wenye sina kazi mi hujistawishi kuingia mtandaoni ambapo kuna kazi za ziada pia na zenye naeza fanya na kuongea kuongea na marafiki ili nipate mawaidha, kuongezea maarifa na zile kazi zenye nafanyanga kwa kila siku ama zenye wako nazo mpya zenye naeza wasaidia kufanya.

Jambo muhimu sana kwangu kwa dini ni kuwa muaminifu na kuwa mpole. Hii imenisaidia sana kuwepukana na vurugu za watu na kuwa pa duniani na kuwa wa roho safi yenye inafanya uweza kusaidia watu wenye hawajiwezi kwa kimaisha na ini hii nawapatia motisha kuendelea kuhishi na maisha yao.

Ndiyo, ninapenda mahuwa tena sana juu kama kwangu hapa inje ninakuanga nimependa mahuwa. Napendezwa sana na rangi zake na venye inavyo nusia. Na venye inafanya kama ni hapa kwa nyumba inaifanya hiyo mtaa ikae vizuri na inarembesha sana hiyo nyumba yangu wakati wa wowote.

Disemba ndiyo ule mwezi napenda sana. Hii ni sababu watu wengi, hatuko kazini, watoto wamefunga shule na hii ndiyo wakati kuna sherehe mingi zinafanyika. Kama sisi tunakutananga nyumbani na familia yote ambapo tunajuliana hali penye mtu amekua akifanya hiyo mwaka mzima inakuwa nifuraha sana.

Programu yenye natumia kila siku maramingi inajiita Facebook. Ni programu yenye inaleta marafiki pamoja. Wenye unajua na wengine haujui lakini pengine ungetaka kuwajua. Na hapa unakutana na watu mnajuana na pia mnaongea kuhusu mambo venye inaendalea kimaisha.

Ndiyo, mimi hupenda kuweka picha zangu mtandaoni. Hiyo ni sababu inanisaidia sana juu haziwezi potea kama zile za zamani zenye ulikuwa unapiga picha halafu unaweka kwa karatasi. Lakini ikiwa mtandaoni haiwezi potea na pia unaweza tumia marafiki zako ama familia yako walio mbali waone hizo picha.

Changamoto mingi zenye ninakutana nazo kazini ni mambo kuhusu na wakati unaofaa kuwa umemaliza kazi. Mambo mengine ni kukosa maarifa ama tuseme ile kazi umepewa haihusiani na kile chenye umesomea. Ama tuseme kukosa vitu zinavyositahili kufanya hiyo kazi.

Mtu aliyenifunza jambo muhimu sana kwa maisha hii ni mzazi. Yeye ndiye alinieleza hali ya kuishi na watu, undugu, kushughulika na watu kama hata kama sio watu wa familia. Na kuwapenda wa kila mtu hata kama rangi yako iko tofauti na mwingine. Na kuishi vyema na majirani wako walio karibu.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda sana kwenda ziwani ama baharini kuogelea. Na pia hupenda sana kwenda kwa klabu ampapo nina unaenda kukunywa vitu. Na unaagiza vitu baridi baridi kama soda, juisi na unakaa mbali na jua ili at least unatulia.

Ndiyo ni napenda muziki wajadadi kwani unanifuraisha na unanisaidia sana kupunguza mafikiria. Na unanisaidia sana wakati wenye niko na mawazo mingi ama ninahitaji kwenda nje niko na kitu ya kusikia. Na inanituliza roho na pia kwa mawazo na hiyo inakuwa mzuri sana kwa afya yangu.

Kwa mtandaoni niko na programu kadha zenye ninaona, zenye mimi hutumia kuona video. Kuna zingine kama inajita Netflix, kuna zingine zinajita HD movies, zenye unalipia mwisho wa mwezi pesa kidogo alafu utakua unazionea kwa mtandao. Kama sinema mpya zinapo tokea zinaletwa hapo.

Mimi hushughulikia udhaifu wangu kazini kwa kuongeza maarifa yangu kwa kusoma. Na kutia bidii sana kazini na kuongeza masaa ninayofanya kazi. Kama ninapo, kama ninahitaji kuingia asubuhi, kama ni saa moja ninaingia mapema, kama dakika thelathini hivi mbele, na kama ni jioni naeza tokea kama nimechelewa kidogo kuhakikisha nimemaliza kazi yangu.

Ndiyo mimi napenda kupiga picha ili kukumbuka mahali penye nimetoka na venye ninavyoendelea kimaisha. Pia ninapenda kupiga picha wakati niko na familia yangu kwa kumbuka ili saa venye niko mbali naweza angalia hizo picha. Ninakumbuka venye huwa tunaishi. Na pia niwakumbuke watu wengine kwa maishani kwani wengine unajua miaka ikienda wengine wanazeeka na wengine wanakufa.

Mimi upenda sana kufanya mazoezi ya asubuhi ninapo amka. Hii inanisaidia sana kwani unifanya nichangamke siku yote mzima nikiwa kazini. Lakini jioni ninakuanga nimechoka sana baada ya kutoka kazi na hiyo wakati natakanga kuwa ninapumzika tu nyumbani. Hiyo wakati siyo masaa mzuri ya kufanya mazoezi.

Nyama ninayo ipenda sana ni nyama ya samaki. Hii ni kwa kwa sababu mara mingi haipatikani kwa mtaa yetu. Na kwahivyo wakati wakati ninaipata mi huipenda sana. Na huwa inakua ni bei kali sana. Na unaipata maramoja kwa moja kwa hivyo mtu hakuangi ameizoea. Ndiyo maana ni tamu.

Ndiyo ninapenda, mimi kama mtu mwenye anayependa muziki, ninapenda gitaa sana sana kama chombo cha muziki ambacho nilieza kujifunza tangu utotoni ambaye mwalimu wangu ambaye alikuwa pia ndio mzazi alinifunza sana na huwa ninapenda sana kucheza nacho kama wakati sina kazi ingine ya kufanya.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma, hata kusikiliza ngoma yenyewe. Ju wakati wenye mimi siko kazi, ama wikendi, wakati siendi kazi, mimi huenda klabu, kucheza ngoma, ama kudensi, na marafiki zangu pia. Ama wakati wenye ninatoka kazi, ninapitia kwa klabu, napenda kusikiza ngoma, na kucheza ngoma, inanifurahisha na kufanya mwezangu kuwa kwa halinjema.

Inategemea ni wakati ni siku gani kama siku yenye ninaenda kazi hii siku ingine mimi hulala mapema. Na hiyo inamaanisha ninapata usingizi mzuri wa kutosha hii siku ingine nifanya kazi vizuri. Lakini kama ni wikendi ama ni siku yenye hakuna kazi mimi huamka kama nimechelewa juu nalalanga kama pia nimechelewa.

Mimi huoga mara mbili kwa siku, mara ya kwanza nininapo, ninapoamka kabla niende kazi. Lazima nioge, na nikitoka kazi jioni, juu ya ile uchovu yenye nakuwa nimechoka usiku mchana. Nia huwa ninaoga na pia, na huwa ninapenda kuoga na maji baridi ili nisisimue mwili wangu.

Mimi chakula kenye napenda sana ni wali na nyama choma ama ugali na nyama choma na hii ni sababu nyama nimelelewa nayo tangu utotoni na nikitu nimependa sana venye inaonja venye inapikwa na juu ni ya kuchoma haina mafuta mingi kwa hivo inakuwa ni nzuri sana kwa mwili yangu.

Mimi hupendelea sana tishati na ikuwe ni ya mikono fupi. Shati sizipendi kwa sababu zinafaa zinatumika mara mingi kwa zile aitha kwenda kazini. Ama mahali kwa penye kuna mahali panahitaji heshima. Lakini tishati unaweza vaa masaa yoyote mahali popote siyo kama shati na ni rahisi kufua.

Kwanza kabla niende mkutano kitu ya kwanza nafanya na hakikisha kuwa ni me oga vizuri na majibaridi. Baadae ni ninavalia vizuri na kuhakikisha kuwa ni na nywele yangu iko sawa. Nime piga meno mswaki kuwa mdo wangu unanuka vizuri kabla nyingia mkutano. Ndiyo haki unaeza pendeza ukiwasilisha maneno kwa mkutano ni.

Ule mji ningependa kutembelea sana hii duniani ni zanzibari Zanzibari naipenda kuwa iko karibu na Baharini. Na pia iko na watu wenye wako na utamaduni mzuri na ni mahali watu wanapenda kwenda kutembelea kujivinjari na hali yao ya utamaduni inapendeza sana.

Ndiyo, mimi hupenda sana kufuata matukeo ya kimataifa maramingi sana sana juu niko mtandaoni. Inakuwa ni rahisi sana kujua kenye kinaendelea. Juu mtandaoni vitu unapata mambo haraka sana taarifa. Pia habari za kimataifa kutoka kwa televisheni unazipna huu anafuatilia nili nijue venye duni inaendelea.

Ule msimu ninaoupenda sana kwa mwaka ni msimu wa disemba, ambapo ni msimu wa baridi, ambapo naufurahia sana sababu watu watoto wamefunga shule, watu wamepewa likizo wakae nyumbani, na hiyo inakuwa ni wakati mzuri wa familia kukutana na kujuliana hali wanavyoendelea na watoto kucheza na watoto wenzao.

Mafanikio ya timu yenye napenda mi husherehekea kwa kuenda na marafiki zangu kwa klabu ama tunazunguka mtaani tukifurahia kwa shangwe na vigelegele. Lakini mara mingi tunaenda na hizo timu kuzururazurura hiyo uwanjani tukiwapa motisha venye watavyoendelea na kucheza na hiyo timu zingine zinapokuja.

Mimi hupenda chai sana asubuhi ama kahawa na sana sana kahawa sababu huwa inanichangamsha akili asubuhi ninapoamka na inafanya siku yangu ikuwe mzuri na pia chai pia hio naipenda sana kwa sababu ni rahisi inapatikana kwa urahisi na ni raisi kupata.

Hapana, mimi sipendi kuimba sababu sauti sina hiyo sauti ya kuimba, lakini mimi hupenda kusikiliza sana watu wakiimba. Kama juu, kama mtu mwenye anapenda muziki, utanipata nikienda kwa klabu kwenye nitaeza kusikiza nyimbo zenye ninapenda na nikidensi pamoja na marafiki zangu.

Ile zawadi kubwa na yenye nzuri kabisa nishawai pokea, ni kutoka kwa mzazi wangu waliponinunulia kompyuta. Hii kompyuta imenisaidia sana kwani mara mingi ndio natumiaga kufanya kazi yangu mtandaoni. Na pia kupata habari za kila siku ya venye vitu zinaendelea duniani.

Mara mingi simu yangu sana sana inatumikanga ni mawasiliano ya mimi na wafanyikazi wangu, kazini na pia na familia. Pia simu naitumia kuingia mtandaoni kuongea na marafiki zangu. Na pia naitumia sana pia kufanya kazi za mtandaoni na pia kusoma habari na kujua vyenye mambo inavyoendelea.

Ndivyo mimi hupenda sana kukula popcorni. Sana sana ni wakati ninapoenda na mtoto wangu nje ama tunapoenda kuona filamu. Lazima tupitie kwa wauzaji wa popcorni ama ninapitia kwa supermarket. Kwenye zinauzwa na pia ni kitu yenye mtoto wangu anapenda kwa hivyo pia ni kitu pia mimi hupenda.

Katika jamii mimi nashiriki sana katika kusaidia wana wasiojiweza na watoto pia kuwapeleka shuleni wakati wazazi wao hawapo karibu. Na pia tunasaidia kufanya usafi kama kijamii. Tunapo kwa wakati maramoja kwa mwezi tunakutana kusafisha mahali tunapoishi mazingira yetu.

Ndiyo, mimi hupenda siasa sana, na hupendelea sana kujua venye mambo inayvo endelea nchini. Na ni kama kijana na ninategemea pia siaasa watengeneze, watutengenezee maisha mazuri hapa mbeleni. Najiusisha sana na siasa na pia ninapenda kuwachagua watu wenye watakao saidia. Wanaeza tusaidia nchi hii iendelea mbele.

Mara mingi mimi yule mtu hucheza na yeye mara mingi ni mtoto wangu. Kwani ni mdogo na bado anapenda mchezo sana. Sahizi ndio ameanza shule, ndio ameanza shule na kwa hivyo akona. Anapenda mchezo mwingi na pia kucheza na watoto wenzake. Kwa hivyo anapo toka shule tunajipata nyumbani, tukicheza pamoja.

Nikona mahusiano na wazee wangu kwani wakati sina kazi nafanya ama weekendi mi huenda kuwatembelea. Juu hao ninaona wananipatia mawaitha yenye inanisaidia kimaisha ama kwa kila siku ninaapo kwa kila kitu ninafanya. Napia wananielezea historia utamaduni wa kikwetu.

Likizo yangu ya ndoto niliyona kama nilijipata nimeenda marekani ambapo ni ile inchi mi hutamani sana ninaezataka kuenda kutembea. Nione venye hali yao ya utamaduni venye wanavyoishi. Michezo wanazo penda kucheza. Yani maisha yao ya kila siku kwa siku venye ninaiona kwa filamu.

Ndiyo mimi hupenda kununua vitu mtandaoni, mtandaoni inakuwa ni rahisi kwani unaweza jua bei kutoka kwa moja hadi kwa ingine, kutoka kwa duka moja hadi kwa ingine. Hii inasaidia wakati, inapunguza wakati wa kutembea na ina kama ni mtandaoni unaletewa hadi kwa nyumba, unalipia hapo.

Ule muziki ninaopenda sana ni wa rege na pia zile za injili. Za injili mimi ninasikiza wakati wa jumapili ile siku ya kwenda kanisa. Na wa rege ninasikiza hizi siku zingine za kawaida wakati sina kazi ya kufanya. Na ninahitaji tu kupumzika nikiwa tu kwa nyumba. Ninasikiza pole pole.

Ndiyo ninapenda asali kwani asali ni kitu tamu sana na huwa ninapenda kuieka kwa chai na inasaidia sana kwa mwili kujiendeleza kwa mwili kuliko kwa badala hii sukari ingine ya kawaida yenye inanunuliwa kwa duka. Inanipendeza kuwa asali haina kemikali lakini hizi ingine za duka ziko na kemikali.

Ujuzi mwenye, nahitaji sana kuimarisha ni ujuzi wa teknolojia ambao ninahitaji sana kweni unabadilika kila siku kila siku kunatokea teknolojia mpya ya kufanya vitu kwa hivo lazima kila saa hukae ukiwa ukiwa unajua kenye inaendelea duniani kwa hivo teknolojia ndio kitu ya maana ninafaa kuimarisha.

Ndiyo mara mingi mimi hujipata ni kiendesha baisikeli hadi hata saa zingine kuenda kazi nayo. Inanisaidia sana kwani baisikeli, kuendesha baisikeli ni kama mazoezi na inafurahisha sana ina saidia sana kwa mwili kupumzika na kufanya mwili usikie ukiwa sawa. Na pia haitumii pesa kama, ama, kitu vyenye ati unahitaji kununuwa petroli.

Mimi pesa zangu huifadhi mara mingi kwa kuzieka kwa benki, hizi nakuja ni baada ya kazi zenye ninafanya umtandaoni. Kwa kile ya pesa ninazofanya kuna ile pesa kidogo zenye mihuweka lazima nitoe niekeze, ya ambazo nitakuja kuzitumia badae ya kuhila kulipa karo ama wakati wa zenye si takuwa na kazi.

Ndiyo mimi hupenda kuenda pwani mara mingi katika wakati wa likizo na najua inakuwa ni sana sana ni disemba. Tukiwa na familia wakati watoto pia wamefunga shule na pia bibi ya pia amepata likizo, huwa tunaandamana sisi wote hadi pwani tunaenda kuogelea na kuwaona utamaduni wa watu wa pwani.

Kazi zangu mi huzipanga kuanzia asubui ninapoamka. Ninaanza kupanga kazi kulingana na nini ya maana sana na nini yenye haina maana sana. Vitu zenye zinaitajika kwa haraka sana ama za maana ndizo mimi huwanza nazo. Hafu ninaelekea hivo chini hadi zenye vitu zenye hazina za maana sana ndizo namalizia nazo.

Ndiyo, nimekuwa nikifanya kazi ya kujitolea, na si mara ya kwanza ni tangu, nikiwa shule, ninaendanga kwa, tunendanga kusaidia watu wasiojiweza, na pia tunafanya kazi ya usafi hapo mtaani, kusafisha mtaani, kufanya yani mazingira yetu ikuwe safi, na watu wanawezaishi kwa usalama.

Kusubiri kwenye mstari, huwa inachosha sana, kwanza kama ni benki, afadhali wangekuwa wanaeka, wanapatia watu tiketi, unakaa chini unangoja mahali, ungoje uitwe, lakini siku hizi wamekuwa wakifanya hivyo na inafanya watu wasichoke sana, kama watu wazee wanafaa wasipange laini kwani hawastahili kusimama kwa muda mrefu.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, mimi huongea na marafiki wenye tunaelewana kazini ama ninaweza ongea na mkubwa wangu nimueleze, ninahitaji usaidizi anisaidia na mtu ama mwenye akona maarifa fulani yenye mimi siwezi jua. Kwa hivyo sana sana ni marafiki mwenye tunasikiza na sana ndiye ninaomba usaidizi kwanza alafu sasa niongee na mkubwa wangu.

Ndiyo mimi hupenda kununua viatu ili niendanishe na wakati unavyo endelea na pia. Nimi upenda kuenda nje madukani kuona zile zimetokea mpya. Kwe ama pia mtandaoni nimezaangalia zenye zimetokea hivi makaribuni. Na hizo ndizo huwa nanunua zingine hizi mzee miupeana.

Kampuni yenye sana sana na teknolojia yenye naiamini sana ni ya LG. Kwa kuwa wanatengeneza mashini zao ni za hali ya juu. Ambazo haziaribiki haraka sana na zinakaa kwa muda mrefu. Na zinafanya kazi ukilinganisha na hizo zingine zinafanya kazi kwa haraka na venye inavyotakikana ifanye.

Chakula yenye mimi mara mingi hukula mchana inakuwa ni wali ama biriyani. Hiyo ninapenda kuikula mchana juu haifanyi mtu asikie usingizi baadae juu mtu huwa hashibi sana. Na ni rahisi kutayarisha, haichukui muda mingi kupika na inapatikana hata kama ni inje kununua inapatika mahali kwingi sokoni kwa madukani inapatikana haraka.

Jioni mimi hupenda kukula ugali ama sima. Iyo ni chakula kizito ambacho kina sima. Hiyo ni chakula kizito ambacho kina sima. Sima ninaikula na either na sukumawiki kabeji nyama na juu inachukuwa muda kutengeneza. Usiku ndio wakati mzuri. Juu ukona wakati mwingi wa kuitengeneza na huna haraka na huende mahali.

Kumbukumbu zangu mzuri sana za shule ni wakati wa baada ya darasa tulikuwa tunaenda viwanjani kucheza mpira. Yaani ilikuwa ni wakati mzuri sana ju tulikuwa na marafiki wangu wote hiyo wakati, lakini sahi najua baada kumaliza shule kila mtu alienda kivyake na ni ngumu kupatana saa hii.

Mara mingi mimi hupenda kufanya kazi peke yangu hii inanifanya nisikuwe na haraka ama wasiwasi wowote ninapofanya kazi. Lakini mkiwa na watu wengi unajua haujui mtu kuna wenye hufanya kazi pole pole wengine hufanya haraka. Lakini ukiwa peke yako unafanya kwa starehe zako bila kuharakishwa ama kufanyiwa kuambiwa unafanya kazi vibaya.

Mimi mara mingi napenda kujaribu teknolojia mpya kwani mambo hubadilika kila siku na mambo na teknolojia ka moja ya hizo vitu zinavyobadilika kila saa na teknolojia inavyokuja mpya ndio inavyo inasuluhisha mambo mengi na inasaidia kufanya kazi kiurahisi kwa hivyo mmi hupenda sana kujaribu teknolojia mpya.

Kumbu kumbu yenye kutisha zaidi yenye nakumbuka ni wakati wa mapigano ya kijamii yenye ilifanyika mwaka elfu mbili na ishirini na saba ambapo baada ya watu walipigana kijamii kwa kijamii sababu rais alikuwa na anapigiwa kura na wengine walihisi kuwa rais wakuwa wenye alipigiwa kura aliibiwa kura.

Mi hutumia masaa kama kumi na tano hivi mtandaoni juu kazi yangu inahusu mtandao kwa hivyo mara mingi utanipata mtandaoni Either ninafanya kazi ama ninaangalia habari za siku venye inaenda. Ama kuongea na marafiki zangu mi hutumia mtandao mara mingi.

Ndiyo, kuna mambo mingi nimegundua nikiwa mtu mzima, yenye nilifanya makosa nikiwa ujana na kama nigerudi kwa ujana, ningeeza kuifanya vyema na pengine maisha sa ingekuwa tofauti. Kwa hivo, ndiyo, nigependa kwa ujana kusuruhisha zile thambi nilifanya nikiwa mdogo.

Mchezaji bora mwenye ninajua wakikapu ni Jordan, anaitwa Jordan, ni mtu mrefu sana mwenye ako na nguvu sana na alicheza miaka iliopita lakini sahi ashapumzika, sahi ako tu anafanya biashara zake tu lakini alicheza mchezo mzuri na akasaidia timu yake kushinda vikombe vingi.

Mafanikio yenye nimepata kazini ni kutokana na bidii yangu na imeniwezesha kupandishwa ngazi tangu nianze kazi nimekuwa nikipanda ngazi mara kadhaa. Hata kama sijafika mwisho nimepanda na ninajua nitaendelea kwa bidii yangu kufanya kazi hili baadaye nitakuja kuwa mwenye msimamizi mkuu katika hii kazini.

Kuhusu wateja wangu ku venye huwa nawashughulikia kwanza ni kuwasikiza vizuri kenye wanachohitaji kama kuna shida nawasikiza vizuri bila kubishana nao. Ni nachukua mda kuwasikiza vizuri na kufanya kenye wanachotaka na kuwapatia mahitaji yao kwa wakati ufaao ndio waeze kurudi tena.

Data yangu mingi yenye mimi huhifadhi, ninahifadhi kwenye kompyuta yangu ambapo ama nikiwa nahitaji mahali pengine naweza iweka, naweza iweka kwa simu. Na hiyo mtandao, ninajuanga kwa mtandao ni ngumu ipote na wakati wote unaitaji hata ukiwa mbali, tu unafungua simu na utaipata tu ikiwa hapo.